Watu wakigombana ama kama kuna ugomvi, si lazima kujifanya kajuaji ama nini cha kwanza ni kujua nini imesababisha hiyo ugomvi kwanza ju unaeza enda kutetea msee, hafu upate uyu msee kumbe, yendo ali, ako kwa hatia. So, wakati kuna mgogoro kati ya watu, cha muhimu kwanza ni kumekishua awapigania, haiendi kuwa vita yenye, mtu anaeza umizana. Na alafu ya pili ni kujaribu kutatua. Unaona mwenye alikuwa na shida. Unajaribu kuwa mediator tu mzuri.